Kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi kunaanza na kutambua mipaka. Kazi ni muhimu lakini sii kila kitu katika maisha. Katika hali halisi, watu wengi huruhusu kazi iwafuate hadi nyumbani kupitia simu na mawazo. Jambo linalochosha akili na kuharibu muda wa kibinafsi. Ni muhimu kuamua muda wa kazi wa kuheshimu kazi. Kuheshimu kazi ikimalizika jaribu kuwacha maswala yake na kuulekeza akili kwenye maisha ya kibinafsi. Ratiba ni msaada mkubwa. Mkipanga muda wako vizuri kazi haitachukua nafasi ya kupumzika au familia. Pia kujifunza kusema hapana kwa kazi za ziada pale unapokuwa umechoka ni kujijali si uvivu mwisho kumbuka maisha ya kibinafsi yanahitaji kutunzwa kama kazi kupumzika kuzungumza na watu unaowapenda na kujipa muda msingi ni msingi wa maisha yenye afya na usawa ahsante.

Naamu, kwa hali ya maisha ya kawainda, watu wengi upenda kuvaa kofia kwa sababu tofauti tofauti na hilo linaonekana sana katika mazingira ya kila siku. Kuna mtu anavaa kofia kwa mtindo mwingine kwa kujikinga na jua na mwingine kwa sababu tu inamfanya ajisikie vizuri na kujiamini. Kikaa kwenye kituo cha ndaladala au sokoni, utaona aina zote za kofia, za mchezo, za kawahinda, nata za kitamaduni, kila moja ikiww naana kwa aliyevaa, kwa mfano kuna kijana anayefanya kazi, kutwa nzima kwenye jua kali, kofia kwake si mapambo, ni kinga inayomsaindia kupunguza joto, inalinda macho, inampa uwezo wa kuendelea na shukuli zake bila kuchoka sana. Kwa upande mwingine, kuna mtu anaefanya kazi ofisini, lakini akivaa kofia anapotoka anaisi kama amebadilisha hali ya siku. Kazi inaisha, maisha ya binafsi yananza, kofia inakua ishara ya kumpumzisha. Pia kuna wale wanaovaa kofia kwa sababu ya kujiamini, maisha alisi yanaonyesha kwamba wakati mwingine mtu akivaa kitu anachokipenda, hata kama ni kofia tu hali ya moyo ubadilika. Anatembea kwa kujiamini, zaindi, hanajisikia yeye ni yeye. Hilo linoanekana dogo, lakini lina hathari kubwa katika siku ya mtu. Kwa jumla, kuvaa kofia ni si suala la kupenda hau kutopenda tu. Bali mchanganyiko wa mazingira isia na maisha ya mtu. Ni kitu kidogo kinachoonyesha utu, mtindo au hata hali ya maisha ya siku hiyo, asanti.

Katika maisha ya kawainda, kinywaji chasubui, kina mchango mkubwa katika kuwanza siku vizuri. Watu wengi upenda chai, hasa chai ya maziwa, kwa sababu inatua joto, utulivu, na isia ya kuamuka taratibu. Mara nyingi unyuewa nyubani kabla ya kuanda kazini, na wakati mwingine, wani munda mfupi wakukaa na familia. Wengine uchukua kahawa hasa wale wanaoitaji umakini wa haraka. Kahawa wamusha akili na kuwasaindia kuwanza kazi mapema bila kusinzia. Pia kuna wale wanaopenda maji ya uvunguvungu labda na limau kidogo kwa ajili ya afya na kusafisha mwili kabla kuwanza shukuli za siku. Kwa ujumla, kinywanji chasubui na utaratibu muimu unahaumsaidia mtu kujia daki mwili na kia kili kwa siku inayomsubiri. Asanti.

Katika maisha ya kawaida, swala la kutoa sandaka au michango, linahusiana sana na moyo wa mtu au hali anayoishi nayo. Watu wengi hutoa sandaka si kwa sababu wanaziada kubwa, bali kwa sababu wanaelewa maana ya kushirikiana na wengine. Katika hali halisi utakuta mtu hana mengi lakini akiona mwingine yuko kwenye shida atatoa kile kidogo alicho nacho kwa hiari. Kwa mfano, kuna mfanyi kazi ya anayepata mshahara wa kawaida kabisa. Sio mkubwa lakini kila mwisho wa mwezi anaweka kiasi kidogo kwa ajili ya kusaidia mzazi ndugu au hata asiyejulikana, anahitaji msaada. Huenda isiwe pesa taslimu tu wakati mwingine ni chakula. Nguo au hata muda wa kumsikiliza mtu mwenye matatizo hiyo nayo ni aina ya sadaka katika maisha ya kweli. Pia katika jamii nyingi, sadaka inaonekana sana wakati wa matukio mahali kama ibada, misiba, au harambee. Watu hukusanyika na kila mmoja hutoa kulingana na uwezo wake. Hakuna anayelazimishwa na mara nyingi kinachoangaliwa si kiasi unachotoa, bali ni uliyekuwa nayo. Nia uliyekuwa nayo, kuna msemo unaonekana kuishi kwenye jamii. Kidogo ulicho nacho, kikitoka moyoni, kina dhamani kubwa. Kwa ujumla kutoa sadaka au michango ni sehemu ya maisha ya kijamii na utu wa binadamu. Ni njia ya kukumbuka kwamba hatuishi pekee yetu na kwamba leo unaweza kusaidia, kesho ukawa ndiye anayehitaji kusaindia hilo ndiyo somo kubwa linaloonekana katika maisha ya halisi.

Katika maisha ya kawaida, kiongozi mzuri hutambulika kwa cheo chake. Bali kwa tabia na mwenendo wake. Watu wanaoishi chini ya uongozi wake huangalia zaidi anavyo tendea kuliko na maneno anayosema. Katika hali halisi kiongozi mzuri ni yule anayeelewa watu wake na anajua kuishi nao kama binadamu si kama mashine. Sifa ya kwanza muhimu ni kusikiliza. Kiongozi mzuri husikia hasikii tu bali husikiliza kwa makini, kwa mfano, kazi au kwenye jamii. Mtu akiwa na shida au wazo, kiongozi mzuri humpa nafasi nafasi ya kuzungumuza bila kumkatiza. Hii huwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na huongea mshikamano pili ni uaminifu. Katika maisha halisi, watu humfuata kiongozi wanayemuamini. Kiongozi akisema jambo, watu wanapaswa kujua kuwa atasimama nalo. Akikosea, anakubali kosa na kujirekebisha. Hilo linalojenga heshimu kuliko kujifanya mkamilifu. Sifa nyingine, ni unyenyekevu, kiongozi mzuri, hajitengi na watu wake. Anaweza kukaa nao, kufanya kazi nao na kuelewa changamoto wanazopitia. Unyenyekevu humfanya kiongozi aonekane kwa aonekane wa karibu na watu si wa mbali mwisho ni uwajibikaji kiongozi mzuri anapokea majukumu na matokeo ya maamuzi yake anapofanikiwa anashirikisha sifa na timu anapokosea, anachukua lawama katika maisha ya kweli, sifa hizi ndizo humfanya kiongozi akubalike na kuwacha alama chanya kwa watu anaoongoza. Asanti.

Ujuzi ambao nikipenda kujifunza ni mawasiliano bora hasa kuzungumuza mbele ya watu kwa kujiamini. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu katika maisha ya kawaida kuwa na mawazo mazuri haitoshi kama huwezi kuyaeleza vizuri. Mawasiliano mazuri husaidia kazini kwenye mahusiano. Na katika kufungua fursa mbalimbali nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali lakini si kwa umakini mkubwa. Zaidi kwa kujikuta kwenye mazingira ya kuzungumza mbele ya watu, hofu na aibu vilikuwa changamoto kubwa. Ningependa kujifunza kwa vitendo, kwa kuanza na vikundi vidogo kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine na kujiruhusu kukosea. Wakati mzuri ya kuanza ni sasa kwa sababu kuanza mapema kunasaidia kujenga ujasiri hatua kwa hatua.

Kila mtu ana mtindo wake wa kuenda maktabani, lakini katika maisha halisi, mara nyingi huendeshwa na mahitaji na muda. Kwa upande wangu, ningeenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki. Siku hizi, maktaba si vitu mahali pa kusoma vitabu. Bali ni sehemu ya kupata taarifa, kuzingatia mazoezi ya akili na kupata utulivu. Kwa mfano, mtu anaweza kuenda maktabani kabla ya kuanza kazi au masomo. Kupata vitabu vinavyo hitajika au kukaa kimya na kusoma ili kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingine huenda ili kufanya utafiti au kukusanya taarifa muhimu kwa kazi au mradi maalum. Hivyo, mara unayoenda maktabani inategemea mahitaji yako muda uliopo na aina ya vitabu au taarifa unazo hitaji. Si kwa sababu tu ya kuonja vitabu. Kwa ufupi, maktaba ni mahali pa kujifunza na kupumzika akili na kuenda mara moja au mbili kwa wiki kunatosha kuendeleza utamaduni wa kusoma na kujifunza katika maisha ya kila siku.

Nam kwa upande wangu, mimi napenda mchanganyiko kazi ina itaji umakini au kufikie sana na fanya peke yangu. Lakini kazi zinazo itaji ubunifu, mawazo mbali mbali au mamuzi muhimu napendelea kuzifanya na wengine. Hivyo, maisha alisi yanaonyesha kwamba usawa kati ya kufanya kazi peke yangu peke yako na kushirikiana na wengene uleta matokeo bora zaindi. Ivo heri kufanya kazi na wengine.

Mimi binafsi napenda kusikiliza muziki wa Bongo Flava. Mara nyingi, hasa wimbo unachanganya mapambo ya kisasa na mashairi yenye maana. Muziki huu unanifanya nijisikie karibu na maisha ya kila siku. Unapobeba hisia za furaha huzuni au hata mchanga moto. Wakati mwingine pia napenda kusikiliza muziki wa kimataifa. Kama RNB. Na hip pop. Hasa, wimbo biti nzuri unapoongeza, motisha, au kupumzisha, kupumzika. Kila aina ya muziki ninaisikia kwa muda tofauti kulingana na hali yangu ya hisia lakini bongo flavour ina nafasi ya pekee kwangu kwa sababu inaonyesha utamaduni wetu na inafurahisha sana.

Mimi napenda kuenda sinema mara moja mbili kumwezi Nasa wakati kuna filamu mpya zinazofutia. Kwa kawainda, siendi kila mara kwa sababu ni gali na wakati mwingine sina muda. Lakini napokuwa na nafasi, napenda kuenda na marafiki au familia. Kuangalia filamu kwenye sinema, kuna nipa hisia tofauti kabisa kuliko kuangalia nyumbani sauti picha na hali ya watu wengine karibu huongeza burudani. Pia nafasi nzuri ya kupumzika baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Kushuhudia hadithi mpya zinazo kufanya ufikirie au uchesheke.

Mimi ninapokuwa naanza kazi kwanza napanga kazi zangu za siku iyo. Hii inajumuisha kuangalia majukumu muhimu zaidi kupanga muda wa kila kitu. Na kuhakikisha hakuna jambo lolote linaloweza kuiingiliana na ratiba yangu baada yapo napitia barua pepe au ujumbe muhimu ili kuona kama kuna jambo lolote la dharura. Kisha napanga vipaumbele ya kazi nikivieka kwanza zile zinazohitaji makini mkubwa au zinazohusiana na tarehe za mwisho. Kwa kufanya hivi, ninaanza siku yangu mpangilio mzuri na ninaweza kuwa na tija zaidi. Huku nikiepuka msongamano wa kazi na msongo wa mawazo.

Mimi napenda kusafiri kutumia GPS kuliko ramani za karatasi. GPS ni rahisi na haina changamoto za kupoteza njia au kusoma ramani ngumu hasa katika miji mikubwa au sehemu za mbali. Na nisaidia kupata njia fupi zaidi na kunionyesha mbadala ikiwa kuna foleni au barabara zimefungwa. Hata hivyo mara nyingine napenda kutumia ramani za karatasi. Wakati napanga safari kubwa au nataka kuelewa eneyo kwa undani. Ramani zinanifundisha zaidi kuhusu ramani ya eneo na kunisaidia kukumbuka njia jambo ambalo GPS haiwezi kufanya mara zote. Kwa hivyo, GPS ni rahisi na haraka lakini ramani zinanipa uzowefu pekee wa kupanga safari.

Ninapenda kunywa maziwa hasa asubuhi au baada ya kazi kufanya mazoezi. Maziwa hunipa nguvu na lisho muhimu kama kalsiamu na protini. Ambazo inanisaidia mifupa yangu na afya kwa jumla. Mara nyingine napenda kuchanganya maziwa na vitu vingine kama chai au kahawa. Au hata kuangaza matunda kwenye maziwa ili kupata ladha tofauti. Kunywa maziwa kunanifanya, nijisikie, nikiwa na njaa kidogo na pia kunisaidia kuanza siku yangu vizuri. Huku nikipata lishe muhimu kwa mwili wangu kwa hiyo ni sehemu ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku.

Sera ya kampuni ninyaiona muhimu ni ya uwazi wa mawasiliano ya wazi. Kwa sababu wakati wafanyakazi wanajua malengo ya kampuni. Matarajio na jinsi ya kila mtu wanavyoweza kuchangia kazi inakua rahisi na yenye tija. Pia sera za wazi usaindia kuondoa migongano hau kutoelewana kati ya wafanya kazi na usimamizi. Pia napenda sera zinazo imiza heshima na usawa kazini. Hili kila mtu ajisikie ametiwa nguvu na kushirikishwa bila kujali cheo au nafasi yake kwa kampuni yeyote. Kuzingatia sera kunasaidia sio tu katika tija bali pia katika kuunda mazingira ya ya kazi mazuri na ya motisha kwa wote.

Nimewahi kusafiri hadi Zanzibar na ni moja ya maeneo nilioyapenda sana. Fuko zake za mchanga mweupe na maji ya buluu yana mvuto wapekee na kuna utulivu unaokufanya usahau kelele za mji. Pia historia na utamaduni wa kisiwa hicho pamoja na miji ya kale kama Stone Town yakuvutia ni ya kuvutia sana na inakupa fursa ya kujifunza mambo mapya. Chakula chake cha baharini ni kitamu na kinachangia uzoefu mzuri wa kusafiri. Kwa kweli ni mahali pazuri kupumzika kufurahia mandhari na kupata hisia tofauti za furaha na amani. Ningeenda tena bila shaka.

Mimi ninapojiandaa kwa mkutano, kwanza napitia agenda au manda zinazopaswa kujadiliwa. Hii inanisaindia kuelewa, ni taarifa gani muhimu nitakayo itaji na maswali gani yaweza kuulizwa. Paanda ya apo napanga nyaraka, ripoti, house lines ambazo, litaitumia wakati wa mkutano. Pia, napanga muda wangu, wakuwasilisha au kutoa maoni. Hili nisikose muda au kuchanganya oja, kabla ya mkutano. Mara nyingine napitia mara izo kwa saa. Sauti kidogo au kuandika nukta muhimu. Hili kujiweka tayari, kisaikolojia, ati mae. Ninahakikisha kuwa, vifaa vyangu kama kompyuta lendio au noti viko tayari. Ili mkutano uende kwa ufanisi, bila usumbufu wowote.

Ninapenda jinsi shirika langu linavyo dhamini wa fanyikazi wake na kuhimiza ushirikiano kazini. Kila mtu anapewa nafasi ya kutoa mawazo yake na kushirikiana katika miradi. Jambo linaloongeza motisha na furaha kazini. Pia napenda sera za shirika zinazohimiza mafunzo na maendeleo ya kitaaluma. Kwani kuna saidia kukuza ujuzi wangu na kupanua uwezo wangu kazini. Lingine linalonivutia ni utamaduni wa heshima na usawa ambapo kila mmoja anaheshimiwa bila kujali cheo au nafasi yake. Hii inafanya kazi kuwa rahisi na inachangia mazingira mazuri ya kazi kwa wote.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa jia tofauti kulingana na wakati na hali. Mara nyingi tunapanga chakula pamoja ambapo kila mtu ushiriki na tunazungumza kuhusu maisha yetu ya kila siku. Wakati mwingine tunapenda kutembea au kuenda pikniki ili kupumzika au kufraia asili pamoja. Pia mara nyingine uwa tunabaki nyumbani tukitazama filamu au kucheza michezo ya pamoja. Jambo linaloleta furaha na kucheka kwa pamoja. Kwa mimi, munda na familia ni muhimu sana kwa sababu unakuza uhusiano upendo na heshima baina yetu na kunafanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia.

Ningependa kutembelea Japani. Nimevutiwa sana na mchanganyiko wa utamaduni wake wa kale na maendeleo ya kisasa. Napenda kuona mandhari ya mlima Fuji, bustani za kielelezo na mji miji yenye teknolojia ya hali ya juu. Pia ninavutiwa na tamaduni za chakula, hafla za jadi na jinsi wanavyo shirikiana kwa heshima na nidhamu. Kutembelea Japani kungekuwa fursa nzuri ya kujifunza mambo mapya kuona tofauti za maisha na pia kupata burudani kupitia utamaduni wa kipekee unaopatikana humo ningejaribu pia kushiriki katika shughuli za kawaida za wananchi ili kupata uzoefu halisi wa maisha ya japan.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule. Hii ni kwa sababu ni sehemu ambapo familia yangu hukusanyika. Tunazungumza kucheka na kujiburudisha pamoja. Napenda kupumzika huko baada ya siku ndefu. Tukitazama televisheni au kusoma kitabu kidogo. Sebule pia ina mandhari mzuri. Viti vya starehe na mwanga mzuri unaofanya iwe mahali pazuri kuwa na amani. Na kwa mimi, sebule sio tu chumba cha kawaida, bali ni sehemu ya familia na furaha, ambapo kila mtu anaweza kujisikia nyumbani na kuungana na wapendwa wake.

Mimi ufua nguo kati ya mara bili hadi mara tatu kwa wiki kulingana na munda na kiasi cha nguo nilizo nazo. Mara nyingi nafua nguo za kila siku kwanza. Kama shati suruali na soksi, kisha baadaye nafua nguo nzitu au mashati ya kazi. Napenda kupanga munda huu ili nguo ziwe safi na tayari wakati zinapoitajika. Na pia kuakikisha kuwa sijibebeshi kazi nyingi kwa siku moja. Kwa wakati huo mara nyingine nafanya suti ya nguo kulingana na rangi na haina ili kuepuka kuwa na shinda za rangi kuchanganyika au kuaribika. Hii pia inanisaindia kuendelea na tabia ya usafi na mpangilio mzuri nyumbani.

Mimi hujaribu kunywa takriban lita mbili za maji kwa siku. Hii inanisaindia kuweka mwili wangu unyevu na kufanya kazi vyema. Hasa, kwenye siku za joto au ninapofanya mazoezi. Kwa kawaida, ninakunywa kidogo kidogo kila wakati. Kwanzia asubuhi, nitakapo. Inywa maji kisha wakati wa kazi. Na mwisho mchana au jioni. Pia mara nyingine na kunywa maji baada ya chakula ili kusaidia mmengenyo wa chakula na kuondoa uchovu. Kwa ujumla, kunywa maji kwa wingi, ni tabia muhimu sana kwa afya na nishati ya mle. Najitahidi kuifanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu ya kivuli au ndani ya nyumba ili kupumzika na kuepuka joto kali. Mara nyingine napenda kunywa maji baridi au juisi ili kujirekebisha mwili na kuzuia kiu. Pia napenda kujituma muda hu kusoma kitabu, kushikiliza muziki au kufanya kazi dogo dogo za nyumbani ambazo aziitaji kuwa nje. Wakati mungine, ikiwa ni jioni kidogo napenda kutembea kidogo kwenye kivuli au bustani ili kupata ewa safi bila kuumia jua. Kwa kweli, hili ni wakati wa kupumzika, kuzingatia hafya na kufanya mabo mandogo yanaofuraisha bila kupoteza nguvu.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu. Wakati mwingine tunacheza michezo ya nje kama mpira wa miguu au michezo mingine ya kufurahisha. Na wakati mwingine tunacheza michezo ya mezani au ya video nyumbani. Napenda kucheza nao kwa sababu inanipa furaha kucheka na kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Pia michezo pamoja na marafiki inakuwa urafiki na kushirikiana na mara nyingi huwa tunajifunza kitu kipya na kujaribu mbinu tofauti za kushinda. Kwa kweli kucheza na marafiki ni njia nzuri ya kufurahia muda na kuondoa msongo wa mawazo.

Chumba changu cha kulala ni mahali pazuri pa kupumzika na kujikusanya. Kila kitanda cha starehe chenye mabed ya laini. Na kando kuna dawati ndogo nikiwa na baadhi ya vitabu na vifaa vya kuandika. Kuta zake ziko na rangi tulivu, jambo linalonifanya nijisikie utulivu mara na tu napoingia. Pia kuna panzia linalozuia mwanga mwingi. Ili niwe na usingizi mzuri usiku. Mara nyingine napanga vyumbe vidogo vya mapambo au picha ndogo zinazofurahisha ili kufanya chumba kiwe na hisia nzuri. Kwa ujumla chumba changu kulala ni sehemu yangu ya amani na utulivu, ambapo ninaweza kupumzika na kuwa mimi mwenyewe.

Nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa, na kila safari yangu inakuwa na uzoefu wa kipekee. Napenda ndege kwa sababu inarahisisha kufika mbali kwa muda mfupi kuliko gari au boti. Wakati wa safari, napenda kuangalia mandhari kutoka dirishani. Hasa wakati ndege inapopanda juu ya mawingu au kuona miji na milima kutoka juu. Ingawa mara nyingine, ndege inaweza kuwa na kelele au kuwa na foleni ndogo za kuingia. Napenda jinsi inavyorahisisha kusafiri na kunipea nafasi ya kufika haraka na salama. Kwa kweli, kusafiri kwa ndege kunanipa furaha na msisimko wa kuona sehemu mpya bila kuchoka sana.

Ninaposherekea mwaka mpya, mara nyingi uwa na familia na marafiki karibu. Tunapanga chakula kizuri, tunacheka na kushirikiana handithi za mwaka uliopita. Wakati wa usiku tunasherekea kuingia mwaka mpya kwa kunywa pombe kidogo au vinywaji vingine. Na mara nyingine tunapiga keki keki, hau kuangalia moto wa miadarati hau taa za sherehe. Pia napenda kutumia wakati huo, kufikiria malengo mapya, ya mwaka ujao. Jinsi ya kuboresha, maisha yangu na kupanga mipango ya mafanikio. Kwa mimi, mwaka mpya ni wakati wakufuraha, kushirikiana na wapendwa na kuanza tena, kwa matumaini na motisha mpya.

Ndio, mimi huhifadhi vitu vyenye thamani kwa kawaida ni vitu vyenye maana ya kihisia au mali muhimu kama fedha, nyaraka muhimu au zawadi kutoka kwa wapendwa. Napenda kuweeka vitu hivi kwenye sehemu salama nyumbani kama sanduku lilofungwa au kabati lililo na mlango wenye mfungo ili kuhakikisha haviharibiki au kupotea. Pia mara nyingine huhifadhi kumbu kumbu au picha muhimu kwa tarakimu au kwenye simu ili zisipotee. Kwa mimi, kuhifadhi vitu venye dhamani ni njia ya kuzingatia usalama na kuhifadhi kumbukumbu au mali muhimu za maisha.

Kwanza, ningemshauri mtu aneanza kazi kuwa na subira na kujifunza kila kitu pole pole. Kila kazi ina mbinu zake na utamaduni wa kipekee. Hivyo ni muhimu kuzingatia kila mafunzo unayopokea. Pili, kushirikian na kufanya kazi kwa pamoja na wengine. Ni muhimu kwani hakuna mtu anayeweza kufanya kila kitu peke yake. Pia, ningemshauri kuwa makini na kupanga muda vizuri. Kuhakikisha kazi inafanyika kwa tija bila msongo wa mawazo. Mwisho, devia mkua na mtazamo chanya. Kujiaminia na kutokuwa na uoga. Kwa kuuliza maswali pale unaposhindwa kuelewa jambo fulani. Hii itamwezesha kukuwa na kufanikisha kazi yake kwa ufanisi.

Mimi napenda kitanda kilichokaa vizuri sio kigumu sana wala laini sana kitanda cha aina hii kinanipa usingizi mzuri usiku kwa sababu mwili unapata msaada mzuri bila kuumizwa au kushindwa kushindwa kupumzika napenda pia kitanda chenye blanketi laini na mashuka safi kwani huboresha hisia za starehe na utulivu kwa kweli kitanda ni sehemu muhimu nyumbani na chenye starehe kikifanya usingizi kuwa mzuri kunanisaidia kuamka siku ijayo nikiwa na nguvu na nishati ya kufanya kazi na shughuli mbalimbali.

Mimi napenda kununua vitu madukani makubwa au kwenye soko la karibu. Katika maduka makubwa napata urahisi wa kupata kila kitu chini ya paa moja. Kama nguo chakula au vifaa vya nyumbani. Na mara nyingi kuna punguzo au ofa nzuri. Soko la karibu linanipa fursa ya kuona bidhaa za aina mbali mbali. Kuzungumza na wauzaji na mara nyingine kupata bei nzuri pia kununua kwenye soko kunanisaidia kusapoti biashara la eneo langu na kujua bidhaa freshi za kila siku kwa kweli kila mahali ina ninaonunua. Napenda kuchagua vitu vyenye ubora na vinavyonifaa. Huku nikifurahia mchakato wa kununua.

Kazi yangu imenipa mafanikio kadha ambayo ninafurahia sana. Moja ya mafanikio makubwa ni kukamilisha miradi muhimu kwa wakati na kuwa kwa ubora mzuri. Jambo ambalo limeonekana katika matokeo chanya chanya kwa kampuni na pia limevutia usimamizi. Pia nimejifunza uzuri mpya wakitaaluma kama kutumia programu mpya au mbinu bora za kazi ambazo zimeongeza tija yangu. Mara nyingine mafanikio yangu hujumuisha kushirikiana kwa ufanisi na timu na kuona matokeo mazuri katika kutokana na juhudi za pamoja. Kwa kweli mafanikio haya yananipa motisha kujiamini na kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku.

Mimi huchukua hatua katha kulinda mazingira kila siku. Kwanza napendelea kutumia tena mabegi chupa na vyombo vya plastiki badala ya kuzitupa mara moja. Pia napunguza kutumia maji na umeme bila sababu kuhakikisha rasilimali hizi hazitumiki ovyo. Napenda mimea midogo nyumbani ya au kushiriki katika shuguli za kupanda miti. Kwani hii husaidia hewa safi na kupunguza uharibifu wa mazigira.

Rangi ninaipenda sana ni buluu. Napenda buluu kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Na mara nyingi inanifanya nijisikie fresh na mwenye nguvu. Napenda kuhiona kwenye mazingira ya hasili kama vile hangani wakati wa mchana na manji ya baari au mlima ulio mbali. Pia napenda kutumiya rangi hii kwenye vitu vya nyumbani kama, mapanzia au kiti kwani huongeza hali ya utulivu ndani ya chumba. Kwa kweli bulu ni rangi inayo nisaindia kupomzika, kuzingatia mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kila ninapo hiona.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia inanifuntisha kuhusu maisha ya zamani. Matukio makubwa na jinsi jamii zilivyoibuka na kuendelea. Napenda kujua kuhusu utamaduni wa kale vita na maendeleo ya binadamu. Kwani kuna nisaindia kuelewa ni kwanini dunia yetu ilivyo leo. Kujifunza historia pia kuna nipa nafasi ya kujifunza makosa ya zamani. Na kuchalibu kuepuka kuyarudia. Kwa kweli, ni jambo linanovutia sana. Tena nifudisha mengi. Na pia lina nifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha na jamii zetu.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Napenda michezo hii kwa sababu inanichangamusha akili na kunifanya nifikirie kwa umakini. Hasa pale ninapokuwa na wapizani mara nyingi napenda kucheza michezo kama lundo, chess au scrabble na marafiki au familia. Kwani sio tu burudani bali pia huchangia kushirikiana na kuunda mikakati. Pia mchezo ya ubao ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda wa pamoja huku ikipanua mtazamo na kuongeza ujuzi wa kufikiri haraka kwa kweli ni moja ya burudani nayopenda sana mbali na pia kuna leta furaha kwa kila mshiriki.

Ninapenda kusoma vitabu vya handithi na elimu. Napenda handithi kwa sababu zinanifundisha mambo mapya. Kunijengea huelewa wa maisha na pia kunipurudisha. Mara nyingine napenda vitabu ya maendeleo bilazi au elimu. Vinavyo nisaidia kuboresha ujuzi wangu, kupanga maisha na kujifunza mbinu mpya za kufanikisha malengo. Pia napenda kusoma vitabu vya historia au tamaduni. Kwani vinanifundisha kuhusu maisha ya zamani na jinsi jamii inavyokua, kwa kweli kusoma vitabu ni njia nzuri ya kujenga akili kupata maarifa mapya na pia kufurahia. Wakati wangu wamapumziko asanti.

Mimi napenda kununua nguo na vifaa vya nyumbani zaindi. Nguo ninazopenda kununua ni zile ambazo ni staree na zenye rangi nzuri. Zina zofaa kwa kila siku wa usta shere. Vifaa vya nyumbani napenda kununua ili kufanya chumba changu kuwa safi. Kilicho pangika na chenye manthari nzuri. Mara nyingine napenda pia kununua vitabu au vifaa vya burudani kwani uchangia katika kujifunza na kufurahia muda wangu wa bure. Kwa kweli napenda kununua vitu ambavyo vina nifanya nijisikie vizuri. Vina niongeza staree nyumbani na mara nyingine vinavyo nisaindia kujifunza au kuburudika.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma mawazo ya watu. Uwezo ungenisaidia kuelewa hisia na matarajio ya wengine na kunifanya niwe na urafiki nzuri zaidi na kushirikiana kuwa kurahisi. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza mambo mapya haraka. Kwani, kunanisaidia kuboresha ujuzi wangu, kufanya maamuzi sahii na kufanikisha malengo yangu kwa haraka. Kwa kweli wazo kama huu ungeongeza nafasi yangu ya kufanikisha mambo katika maisha ya kila siku. Na pia kunisaidia, kusaidia wengine kwa njia bora zaidi katika maisha yao ili hadi kusaidia, kutambua, kutambua matatizo na kuwapa suluhu kwa shida wanazozipitia kila siku asanti.

Kinachonipa motisha kazini ni kufanikisha kazi nikiwa na ubora mzuri. Napenda kuona matokeo ya juundi zangu ya kionyesha tija jambo linlonifanya nijisikie kuwa muimu. Pia pongezi kutoka kwa usimamizi huwa zangu huchangia sana katika kunipa motisha kwa inanifanya nijuvunie kazi yangu na kuendeleza kufanya bidii changamoto pia zina nipa motisha hasa pale ninapokuwa na nafazi ya kutatua tatizo hau kuboresha jambo fulani. Pia kuona jinsi kazi yangu inavyo saindia kampuni au watenja kuna nipa fulaha na nguvu ya kuendelea. Kwa kweli, motisha yangu ujengwa na matokeo mazuri eshima na changamoto zinazonifundisha.

Wakati nina wasiwasi, napenda kupumzika kwanza na kujaribu kudhibiti hisiya zangu. Mara nyingi hufanya ii kwa kupumuwa kwa kina au kukaa kidogo ni kitafakari. Baada ya hapo, napenda kuandika mawazo yangu au kupanga hatua za kutatuwa tatizo. Linalo, lifanya lisinzie amani. Kwani hili hufanya nifikirie kwa uwazi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia mara nyingine napenda kusikiliza muziki na wautulivu kwenda kutembea au kuzungumuza na rafiki wa karibu ili kupata faraja na msaada wakihisia kwa kweli. Njia hizi hufanya nishugulikie wasiwasi kwa utulivu na kunisaidia kupata nguvu ya kukabiliana na changamoto zangu kwa akili safi.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani mara nyingine. Napenda sababu ni kwamba nyumba ni mahali tulivu na ninaweza kujikita kwenye kazi bila vikwazo vya kelele au mshikamano na wengine. Pia kufanya kazi nyumbani kuna nipa uhuru wa kupanga muda wangu, kuchukua mapumziko ma kidogo na kufanya kazi kwa mtindo wangu binafsi. Hata hivyo napenda kuhakikisha ninaweka mpangilio mzuri na nidhamu kwa bila hilo ni rahisi kupoteza muda na kuchanganyikiwa kwa kweli kufanya kazi nyumbani kuna nisaidia kuwa na tija na starehe pamoja huku nikipata nafasi ya kushughulikia majukumu mengi nyumbani pia.

Ninashambulia au kukabiliana mabadiliko ya kazini. Napenda kuanza kuelewa kwa kina sababu na faida za mabadiliko hayo. Hii inanisaidia kuondoa hofu au wasiwasi wa kutoelewa. Baada ya hapo napanga jinsi ya kubadilika pole pole kwa kushirikiana wenzangu na kutumia mbinu mpya zinazohitajika. Pia napenda kujifunza ujuzi mpya au kutumia rasilimali zinazopatikana ili kufanya kazi kwa ufanisi hata baada ya mabadiliko. Kwa kweli, ninachukulia mabadiliko kama fursa ya kujifunza, kuboresha tija na kuonyesha ustadi wa kushughulikia hali mpya. Badala ya kuwa kikwazo.

Ndiyo, ninaona kuwa mimi ni mtu mbunifu, na penda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuunda mbinu tofauti kazini au nyumbani. Na mara nyingine kujaribu vitu vipya katika maisha yangu ya kila siku ubunifu wangu huangalia kazi bali pia mambo madogo kama kupanga vyumba, kupika chakula au kupaka kupanga shughuli za burudani. Pia ninafurahia kushirikiana na wengine kuibua mawazo mapya. Kwani inapanua mtazamo wangu na kunifanya nifikirie kwa njia tofauti. Kwa kweli ubunifu nisehemu muhimu maisha yangu, kwa kunisaidia kuwa na suluhisho bora kuendelea kujifunza na kufurahia hatuwa za maisha.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kujaribu moja kwa moja na kwa vitendo nikifanya jambo mwenyewe huwanalielewa kwa haraka zaidi kuliko kusoma tu. Pia napenda kuuliza maswali na kusikiliza watu wenye uzoefu kwa sababu hunisaindia kupata maarifa ya kweli kutoka kwa waliopitia hali kama hiyo. Wakati mwingine hutumia vitabu, video au mtandao kujiongezea uwelewa wangu hasa ninapotaka kujifunza kwa kina zaidi kwa kweli napenda kujifunza hatua kwa hatua bila presha ili niweze kuelewa vizuri na kutumia kile nilichojifunza katika maisha ya kila siku.

Mimi napendelea kusoma na kuandika kwa pamoja lakini kama ningelazimika kuchagua napendelea kusoma. Kusoma kunanipa maarifa mapya kunapanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa dunia kwa undani zaidi. Hata hivyo kuandika kunanisaindia kuweka mambo yangu kwa mpangilio na kueleza kuelezea hisia zangu na mara nyingine huchangia kujifunza zaidi kutoka kwa wenye kile nilichosoma kwa kweli kusoma na kuandika ni sehemu ya maisha yangu. Kwa kusoma kunanifundisha na kuandika kunanisaindia kuonyesha kile nilichokifunza au kufikiria kwa kina.

Malengo yangu kazini ni kuboresha ujuzi wangu wakua na tija zaidi. Napenda kuhakikisha kazi zangu zinafanyika kwa ubora, wa juu na kwa wakati. Ili kuleta matokeo chanya kwa kampuni na wateja. Pia lengo langu ni kushirikiana vizuri na timu. Jenga uhusiano mzuri kazini na kuendeleza mazingira kazi yenye heshima na motisha. Mwisho nataka kukua kitaaluma na kupata nafasi ya kuchukua majukumu makubwa kwani hii itanisaidia kua na uzoefu wa kutosha, na kufanikisha malengo ya muda mrefu wa maisha yangu, kwa kweli, malengo haya yananipa mwongozo na motisha ya kila siku kazini.

Mahali pa historia, ki historia ningependa kutembelea ni misri au hasa kuona mapiramidi ya giza. Nimekua nikivutiwa sana na historia ya misri ya kale. Jinsi walivyojenga mapiramidi kwa teknolojia ya wakati huo na maana ya ki utamaduni ilio nyuma ya majengo hayo. Pia ningependa kutembelea makumbusho ili kuona sanamu mhandisi ya kale na mabaki yanayoonyesha maisha ya zamani. Kutembelea sehemu hii kunge kuwa nafursa ya kujifuza historia moja kwa moja kuona mambo niliyoyasoma vitabuni kwa macho yangu na kuelewa zaidi maendeleo ya binadamu katika nyakati za kale.

Tabia za watu zinazonichukisha ni zile zinazohusiana na ukosefu wa heshima au uaminifu kwa mfano mtu anayezungumza kwa dhihaki hudanganya mara nyingi hufanya nijisikie kutoridhika pia tabia za kusubiri bila sababu au kuchelewa mara nyingi kwa mara zinanichosha kwanza ikiwa kwenye kazi au mikutano muhimu pia mtu anayekosa kushirikiana au heshima kwa wengine huzalisha mazingira ya migongano na kutoelewana kwa kweli ni rahisi kushughulikia tabia hizi ikiwa mtu anajifahamu au kujaribu kuboresha mwenendo wake kwani heshima na uaminifu huchangia mawasiliano mazuri kati ya watu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuanza kazi yangu ya kwanza. Tukio hilo, lina nifundisha kuwajibika kupanga muhula na kujitegemea zaidi. Nilijifunza maana ya kufanya kazi kwa bidii, kushirikina na watu tofauti na kukabiliana na changamoto mpya kila siku. Pia ilinipa kujiamini na kunifanya nitambue uwezo wangu katika mazingira ya kila kwanzia hapo. Mtazamo wangu kuhusu maisha ya malengo yangu hubandilika kwa sababu ilianza kufikiria zaidi kuhusu mustakabali wangu wa maendeleo binafsi. Tukio hili lilikua mwanzo muhimu wa safari yangu kukua kimaisha na kitaaluma.

Kwa mara njia, nazo pumzika mara nyingi ni kupumua kwa kina au kupumzika kima wazo. Mara nyingine hupenda kusikiliza muziki ulivu au kwenda kutembea kidongo kwenye mazingira ya asili. Kwani hizi hufanya akili yangu ipumzike na kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kusoma vitabu au kuangalia filamu ili kujibudi na kuondoa uchovu wa akili. Wakati mwingine hupenda pia kutumia mwili wa familia au marafiki wakaribu kucheka na kushirikiana naye. Kwani hilo hufanya moyo wangu upumzike na nishati yangu irudi. Kwa kweli kupumzika ni muhimu sana na mimi hujaribu kutumia njia zinazofaa kila wakati ili kuwa na afya ya akili na mwili.

Wakati nina furaha, napenda kushirikiana na familia na marafiki kwa kucheka, kuzungumza na kucheka michezo, kucheza michezo. Mara nyingine, upenda kusikiliza muziki unaonifanya nisherehekee au kuangalia filamu ambazo hunifanya nicheke zaindi. Pia napenda kutumia muda huo kufanya kitu kinacho nifurahisha binafsi. Kama kusoma kitabu kizuri, kupika chakula ninachopenda hau kwenda bustani kupata hewa safi. Kwa kweli njia ninazo jifurahisha ni zile zinazo changia hisia za furaha utulivu wa akili na kushirikiana watu wanaonipa neno la furaha. Furaha yangu huwa kamili pale ninapoashirikisha na wengine na kuiona pia ikionyesha watu usuri wa wengine.

Kipawa ninacho nacho ni kufikiri kwa haraka na kutatua matatizo napenda kupanga mbinu za kushughulikia changamoto kupata suluhisho bora na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi. Pia nina kipawa cha kujifunza mambo ya mapya haraka. Jambo linalonisaidia katika kazi, elimu na maisha kila siku. Kwa wengine kipawa hiki kinaonekana pia kwa kuchangia mawazo mapya au njia za ubunifu. Pale tunaposhirikiana kwa kweli kipawa hiki huchangia sana katika kufanikisha malengo yangu kushirikiana na wengine na kuboresha maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki hasa gitaa kupiga gitaa hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kuachilia mawazo baada ya siku ndefu. Mara nyingi napiga kwa kujifurahisha tu bila pressure nikiimba au kufuata midundo ninayoipenda. Pia muziki hunisaidia kuelezea hisia ambazo wakati mwingine ningumu kuzielezea kwa maneno.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wakisasa na mbinu za kuongeza tija kazini. Kwa mfano, mafunzo ya kutumia teknolojia mpya au programu za kompyuta ambazo ufanya kazi iwe rahisi na kwa haraka. Pia ningependa mafunzo ya ushirikiano timu na uongozi kwani kunisaindia kufanya kazi kwa ufanisi na kuhimiza motisha ya pamoja. Pia mafunzo kusimamia muda wa kushugulikia shangamoto yangi yaongeza uwezo wangu wa kufanya kazi bila stress au mawaozo na kutoa matokeo bora. Kwa kweli mafunzo haya ya tanisaidia kukuza ujuzi wangu kuwa mtaaluma zaidi na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya kampuni.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau, au wali wa samaki, na samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na mara nyingi hukumbusha chakula cha nyumbani. Napenda pia jinsi kinavyopangwa vizuri na viungo vinavyotoa harufu nzuri inayovutia hisia zangu. Wakati mwingine napenda kujaribu mbinu tofauti za kupika. Kama kuongeza viungo vipya au mchanganyiko wa mboga ili kuongeza ladha kwa kweli chakula hiki si tu kinanipa njaa mbali pia huchangia furaha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana na kufurahia pamoja. Mara nyingi tunapanga shuguli kama kuangalia filamu kucheza michezo ya ndani au inje au kuenda kutembea pamoja, pia napenda kupika chakula pamoja kwani kunaleta furaha kushirikiana na kujifunza mapishi mapya wakati mgeni hufanya mazungumzo ya familia kushiriki mawazo na hadithi ya kila siku jambo linalosaidia kuimanisha mausiano nakuelewana zaidi.

Kumbukumbu nzuri ninazo kumbuka kutoka ututoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa jirani. Tulicheza sana kucheza michezo ya kawaida ya shule na ya nje. Kuna mara nyingine tulijaribu kuona vitu vya kuchekesha, kutumia vitu vilivyo navyo nyumbani. Pia nakumbuka wakati wa sherehe za familia kama sikukuu au siku za kuzaliwa ambapo familia ilikusanyika kula na kushirikiana chakula kizuri. Kumbu kumbu hizi zimenifundisha furaha ya kushirikiana na wengine, uhusiano wa familia na kuwa na moyo wa kucheka katika chagamoto ndogo za kila siku.

Chakula cha jani ninachopenda sana ni ugali wa samaki wa kukaanga au mboga za nyanya. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu kinachoosha njaa vizuri na kinakumbusha tamaduni na familia. Mara nyingi napenda kuandaa au kushirikiana na familia wakati wa kupika chakula hiki kwani uchangia furaha na mshikamano kwa wafamilia. Pia chakula cha jani mara nyingi kina ladha ya kipekee kutoka kutokana na viongo vya asili vinavyotumika. Kwa kweli chakula hiki si tu kinanipa nguvu, mbali pia huchangia kumbu kumbu nzuri na furaha ya maisha ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yangu kitaaluma na binafsi kwa kiwango cha juu nataka kufanikisha malengo yangu kazini kuwa mtaaluma katika taaluma yangu na pia kusaidia familia yangu na jamii yangu kwa njia yoyote ile. Pia ndoto yangu ni kusafiri na kuona sehemu mbali mbali za dunia. Kujifunza tamaduni mpya na kupata uzoefu wa maisha tofauti. Kwa kweli ndoto hii na ni amsha kila siku kunipamotisha ya kufanya kazi kwa bidii kujifunza kila wakati na kutimiza malengo yangu kwa ubunifu wa jitianda kubwa.

Wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubui mapema. Huwa asubui akili yangu iko makini. Yenye nishati na akili safi. Jambo linaloo nifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Ninapendelea sa pia kupanga kazi ngumu au muhimu katika kipindi hiki. Kwani ni raisi kuzingatia bila usumbufu. Wakati mwingine baanda ya chakula cha mchana napata nguvu mpya. Lakini asubui ndicho kipindi, ninachoisi, ninajitahindi zaindi.

Hali ya hewa ninayoipenda zaindi ni ya barindi kiasi sio kali sana napenda hali hii kwa sababu inanifanya nijisikie huru kufanya shuguli bila kushoka haraka wakati hali ya hewa ni ya baridi kiasi ni rahisi kufanya kazi kutembea au hata kupumuzika bila usumbufu pia napenda hali hii kwa sababu inanipa usingizi mzuri usiku na kunisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri zaidi.

Kumbukumbu ya utotoni ya kukumbuka nzuri ni ya wakati na nikiwa na marafiki wa jirani tukicheza mchezo ya kawaida ya kijijini. Tulicheka sana, tulijenga vizuri ya kuchekesha kwa kutumia vifaa vilivyokuwa na vyo. Na mara nyingine tulishirikiana kunda michezo mipya. Pia na kumbuka sherehe za familia kama siku kuu hau siku za kuzaliwa ambapo familia ili kusanyika kulala na kushirikiana chakula kizuri.

Napenda kuvaa nguo za nguo zinazo nistarehe na zenye rangi nzuri. Kwa kila siku napenda nguo zinazofaa kwa shughuli za kazi au za nyumbani. Ambazo zimenifanya nijisikie huru na kujiamini kwa hafla au sherehe. Napenda kuvaa nguo za mtindo mzuri zinazovutia na zinazo onyesha mtindo wangu binafsi. Pia napenda nguo ambanzo ni rahisi kutunza na zinafaa hali ya hewa. Ili nipate starehe bila usumbufu. Kwa kweli nguo zinafaa si tu kufanya nione vizuri bali pia hunipa uhuru faraja na kujivuna mtindo wangu binafsi.